Unatumia program zipi mara nyingi. Program ambazo huwa natumia mara nyingi. Ni pamoja na eFootball. Pamoja na Metamask. Pamoja na Notebook. Pia program nyingine ambazo upenda kuzitumia mara kwa mara. Ni pamoja na laboratory test range. Hasaa wakati wa kuangalia vipimo vya maabara.

Je unatumia teknolojia ya sauti. Ndiyo hutumia teknolojia ya sauti. Katika application mbali mbali kwenye simu yangu mfano kutumia gemini au chat GPT pamoja na kutumia AI training.

Jee unapenda kuvaa vipuli. Sipenderei kuvaa vipuli kwa sababu vipuli mara nyingi huvawa na wake. Pamoja na wasanii maraarufu ndo upendelea kuvaa vipuli kulingana na aina ya sanaa anayofanya au kulingana na jinsia.

Msimu gani wa mwaka unaoipenda zaidi. Msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni msimu wa masika kwa sababu ni msimu ambao unawapatia watu fursa nyingi za kulima pamoja na kuandaa mashamba kwa ajili ya vyakula na kujikimu kipindi cha ukame. Ndo maana masika ni kipinda ambacho nakipenda zaidi. Kwa sababu ni kipindi ambacho kinasaidia maandalizi ya kueka vyakula kwa ajili ya kujiandaa na kipindi cha ukame.

Unapenda kufanya nini wakati wa jua kali? Kitu ninachopenda kufanya wakati wa jua kali ni kukaa kivulini nikiwa napata juisi au majii ya baridi. Pia wakati wa jua kali hupata muda wa kupumzika na kufanya kazi ya kuifundisha AI kiswahili.

Jee unapenda kuimba? Ndiyo napenda kuimba sana sana miziki ya RNB. Ni miziki ambayo upenda kuimba. Pia na kuisikiliza. Kwa sababu inatoa sauti nzuri na taratibu mtu ukiwa unasikiliza.

Ni somo gani ulilopenda shuleni. Somo nililopenda shuleni ni somo la microbiology. Ni somo ambalo nilikuwa nikijifunza na kulichukulia muda mrefu ili kulijua zaidi na zaidi kwa sababu ni somo ambalo linajikita sana na mambo ya afya na kujua bacteria au virusi gani au fangasi wapi wanasababisha magonjwa kwa binadamu.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi. Mahali pa ibada huenda mara mbili kwa wiki. Au mara moja kwa wiki. Sana sana ni siku ya ariamisi na siku ya jumapili. Lakini mara nyingi huenda ijumapili.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea katika hospitali ya manyamanyama. Kipindi cha miezi tisa nilifanya kazi tangu nimemaliza chuo mpaka mwaka elfu mbili na ishirini na nne na mwaka elfu mbili na ishirini na tano nilienda pia kujitolea katika hospitali ya rufaa ya Shinyanga kwa miezi kumi na moja. Ndipo nilipohama pia nikarudi Bunda nikapata fursa nikaajiriwa.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Napenda kusimamia kwasababu nikisimamia nitahakikisha kazi zinenda vizuri na hakuna mtu atakaefanya kazi kwa kufoji au kwa kutegea au kwa uzembe wowote ili kazi iende vizuri na kwa makini kama inavyotakiwa ifanyike na ili iweze kufanyika vizuri ni lazima watu wafanye kazi kwa juhudi na nitalisimamia hilo ipasavyo.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi kitu nachofanya ninapoanza kazi huanza kwa kufanya usafi wa mazingira ninapo fanyia kazi kama vile kufuta meza vumbi kupanga vitabu pia kuwasha mashine ambazo zinatumika katika kazi lakini pia kitu ninachofanya kingine ni kuwasha computer zote kwa ajili ya kazi.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha. Ujuzi ni nao hitaji kuimarisha. Ni ujuzi wa kutumia mitandao kwa ajili ya kujingizia kipato. Mfano kufanya digital marketing. Hii ni ujuzi ninao tamani kuimarisha zaidi katika fani hii. Niliopo. Lakini pia kuongeza fani nyingine zaidi. Kwa hivyo.

Unahifadhi pesa vipi? Naifazi pesa kupitia benki na mitandao ya simu. Ni sehemu ambayo ina ulinzi zaidi kuriko maeneo mengine. Na nisehemu ambayo ni ya kuaminika na muda wowote unaweza ukaichukua pesa yako kama utahitaji.